Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Ninalo hata baiskeli kwenye nyumba langu. Baiskeli nilijua kuliendesha nikiwa umri mdogo sana pale katika darasa la tano hivi. Ambapo ndiyo, wazazi wangu walikaa chini na wakaonelea ni vizuri wanitaftie baiskeli. Hapo nilijulia kuendesha baiskeli. Hadi wa sasa niko mkubwa lakini nina baiskeli kubwa katika nyumba langu. Ambalo napenda kuliendesha sana wakati wa wikendi, wakati wa kupumzika, wakati siyupo kazini, nipo kwenye nyumba langu. Nikimaliza kufanya kazi zangu za nyumba zote naliiendesha lile baiskeli. Aliyenifunza kuendesha baiskeli, ni dadangu mdogo, dadangu mkubwa, ambaye alijua kuendesha kitambo mbele yangu. Sasa ndiposa naye, akanifunza pia kuliendesha lile baiskeli. Napenda sana kuendesha baisikeli na pia ninamiliki baisikeli.

Napenda rangi nyeupe kwenye ukuta wa chumba changu. Rangi hili ni rangi ambalo linavutia na kuweza kuwa na mwangaza nyingi katika nyumba langu. Pia maana napenda rangi hili ni rangi ambalo linaonyesha uweupe hata ndani ya maisha yako. Kwamba maisha yako ni laini, jinsi rangi hili ni rangi nyeupe. Rangi hili nalipenda pia kwa maana wakati chumba changu kimechafuka na nikiangalia nione kuna madoadoa aina zaidi kwa hilo rangi nyeupe. Nitaweza kuchukua kitamba na kulipanguza na kuliacha ukuta langu safi. Rangi hili nalipenda kwa maana ni rangi zaidi litakalo kuonyeshe kwamba hili chumba kinahitaji usafi. Ni nyumba ambalo ni rangi ambalo nalipenda zaidi kwa maana lipo katika nyumba yangu yote.